Je, napenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kujaribu chakula kipya hunipa furaha na kunifanya nijifunze mambo mapya kuhusu ladha na tamaduni za watu tofauti. Kila chakula kina hadithi yake na namna kilivyoandaliwa. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu huniongezea uzoefu mpya na kukula chakula ambacho sijawahi kuonja kabla najifunza ladha mpya na wakati mwingine huwa nashangaa kuona kuwa hii chakula ni kitamu kuliko nilivyodhania. Na hii hunifanya nisiwe na hofu ya kujaribu vitu vipya maishani. Vyakula vipya hunifanya nijifunze tamaduni za watu wengine. Kila jamii ina vyakula vyake maalum. Kujaribu chakula cha jamii ingine hunifanya niheshimu na niheshimu na kuthamini tofauti zetu. Chakula mara nyingi wanasema chakula huunganisha watu na huleta urafiki. Kujaribu vyakula vipya, pia hunisaidia kuepuka, kuchoka, kula chakula kimoja. Kula. Kula chakula kile kile, kila siku, unaweza kusababisha kuchoka. Kubadili, aina ya chakula, hunifanya nifurahie kula na kupata hamu zaidi ya kula chakula. Hata hivyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa tahadhari. Si kila chakula kinanifaa. Hivyo mara nyingi huwa naanza kwa kujaribu hicho chakula kwa kiasi kidogo ili nijue ladha yake kama kinanifaa. Na hii hunifanya nijali afya yangu. Kwa kumalizia, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa furaha, huniongezea uzoefu na hunifundisha kuthamini tamaduni za wengine. Kujaribu chakula kipya ni kama safari ya maisha yangu. Inachungulia akili na kunifanya nizidi kufurahia maisha za.